Ninaweka neno siri langu salama kwa kuchagua neno siri lenye nguvu na lisilo rahisi kukisiwa. Kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu ili kulifanya liwe ngumu kufujwa. Pia huepuka kutumia taarifa binafzi kama jina langu au tarehe ya kusaliwa Kwa sababu taarifa hizo ni rahisi kupashiri zaidi ya hapo situmii neno siri moja kwa akaundi moja Kila akaundi huwa na neno siri lake tofauti ili ikiwa akaundi moja itafamiwa nyingine sipaki salama Nina hakikisha pia sipatilishi neno sirilangu mara kwa mara ilikuongeza usalama vile vile siandiki neno sirilangu mahali panapo weza kuonekana na watu wengine wala silishiriki na mutu yeyote ni naapokuwa na tumia kifaa cha mutu mwingine kuhakikisha nimetoa kwenye Akaundi yangu baada ya kumalisa Kwa ujumula, ni naamini kuwa kulinda nenosiri ni kujilinda mwenyewe hatua ndogo ni nazo chukua leo unisaidia kuepuka matatizo makubwa ya usalama baadaye.

Napiga picha kulingana na wakati na masingira niliopo. Sio kila siku napiga picha, lakini kuna siku napiga picha nyingi. Hasa ni napokuwa na tukio maalumu au ninapo. Tembelea mahali pasuri. Wakati mwingine napiga picha, mara chache tu kwa wiki. Na wakati mwingine hata maramoja kwa mwezi. Napenda kupiga picha kwa sababu hunisaidia kwa hifadhi kumbukumbu muhimu. Picha hunikumbusha furaha niliopata wakati niliokuwa nao na maeneo niliotembelea. Si hitaji kuwa mtaalamu wa kupika picha Hata picha rahisi iliopigwa kwa simu inaweza kuwa na maana kubwa Pia napika picha pale ninapo hisi siku kuna chambola kipeke au la kufutia mbele angu Si lazima nipige picha kitu pali yale ya nayo leta hisia fulani au kumbukumbu nzuri kwa ujumla, napiga picha kwa kiazi, si kupita kiazi, ninaamini picha ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbukumbu, lakini pia ni muhimu kufurahia muda halisi pila kamera kila wakati.

Mji wangu wakuzaliwa ni mahali maalumu sana kwa sababu ndipo safari yangu ya maisha ilipoanzia ni mji mwenye watu wakarimu na wanaopendana ambao unifanya nijiskie nyumbani kila ninapourudia. Ingawa sii mji mkubwa sana una hadithi nyingi na kumbukumbu nyingi za kuvutia Nilipokuwa mtoto nilipenda kucheza na marafiki mitaani na kusikiliza hadithi kutoka kwa wazea wa mji wetu hadithi hizo zilinifundisha kuwa heshimu udamaduni na historia ya mahali nilipotoka Mji wangu pia una masoko yenye shughuli nyingi, ambapo watu huuza bidhaa zao kwa furaha na sauti za vicheko, husikika kila mahali. Zaidi ya yote, mji wangu kuzaliwa ulinijenga kuwa mtu nilie leo, ulinifundisha maadili na ushirikiano, heshima na kufanya kazi kwa bidii kila ninapo Kila ni napo ufikiria huisi fahari na shukurani kwa mizizi yangu Kwa ufupi mji wangu kuzaliwa sio tu mahali nilipo zaliwa Bali ni sehemu ya moyo wangu na utambulisho wangu.

Katika kazi yangu, nina malengo yanayoniongoza kila siku. Lengo langu la kwanza ni kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu. Ili niweze kufanya kazi yangu kwa ubora na kuleta matokeo mazuri. Ninaamini kuwa kufanya kazi vizuri, hujenga, heshima na kuaminika kwa muda mrefu. Lengo langu la pili ni kuendelea kujifunza na kuporesha ujuzi wangu dunia ya kazi kupadilika kila wakati. Hivyo ninajitahidi kujifunza mambo mapya ili niweze kukua kitaaluma na kukabiliana na changamoto mpya. Kupitia mafunzo na uzoevu nataka kuwa bora saidi kila siku. Pia nina lengo la kushirikiana vizuri na wenzangu kazini. Ninaamini mafanikio ya kazi yoyote hutokana na ushirikiano mzuri. Kufanya kazi kama timu husaidia kujifunza kutoka kwa wengine na kufanikisha malengo kwa pamoja. Kwa ujumla na malengo yangu ni kikazi ni kukua, kuchangia, kwa njia chanya na kujenga maisha bora kupitia kazi. Ninayofanya kwa moyo na nidhamu.

Nikitazama maandhari kutoka dirishani mwangu. Naona maisha yakisonga taratibu lakini kwa maana kubwa. Kila asubuhi mwanga wa jua huangaza majengo na miti na kufanya mazingira yaonekane, mapya na yenye matumaini. Tumaini, ndege huruka na kuimba, jambo linalo nipa utulivu na kunifanya nianze siku kwa hali nzuri. Wakati wa mchana, naona watu wakipita, wengine wakiwa kazini, wengine wakiwa njiani kurudi nyumbani. Magari hupita, sauti zake ziki, changanyika na kelele za kawaida za mji. Maandhari hii unikumbusha kuwa kila mtu anasafari yake ya maisha. Jioni inapofika. Anga hubadilika rangi na kuwa la kupendeza sana. Wakati huu napenda kusimama dirishani kwa muda mfupi. Nikitazama mabadiliko ya siku. Hunisaidia kupumzisha akili na kutafakari. Kwa ujumula maandhari kutoka dirishani mwangu siyo tu picha ya nje Bali ni chanzo cha utulivu Tafakari na motisha katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati ni mzuri kwa macho au kafishi sana wala kusababisha kuchoka. Napenda mwanga huu kwa sababu hunifanya nijisikie raha, utulivu na kuweza kufanya kazi au kusoma kwa urahisi bila kuumia macho. Mwanga wa kati pia hunipa nafasi ya kuona kila kitu vizuri bila vifuli vikubwa sana au mwanga mkali unaoleta joto sana au kuvuruga umakini ni kama mlinganyo mzuri kati ya mwanga wa jua na kivuli na hunisaidia kupata hali nzuri ya kufanya shughuli za kila siku Zaidi ya hayo mwanga wa kati hunifanya nijiskie karibu na asili hasa wakati wa alfajiri au jioni na hunipa furaha ndogo ndogo isiyoelezeka. Hii inafanya siku yangu kuwa na mwamko mzuri bila haraka au msongamano wa macho. Kwa kifupi Kwa sababu ya urahisi wake wa macho na hisia mzuri anazozileta, napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali, ni mwanga unaonifanya nijiskie salama, tulivu na mwenye furaha kidogo kila siku.

Mimi napendelea habari mutandaoni kuliko kusoma gazetini. Kwanza, habari mutandaoni zinanipa habari mpya kwa haraka zaidi. Ninaweza kuona matukio yanayotokea duniani kwa muda halisi. Tofauti na gazeti ambalo upatikana tu kila siku. Pili, mutandao unaniumbia chaguo nyingi. Ninaweza kusoma habari kutoka sayemu tufauti. Kuangalia video, picha au maoni ya watu wengine. Hii inafanya kujua habari kuwa rahisi na uvutia saidi kuliko kusoma maneno tu kwenye gazeti. Zaidi ya hayo habari mutandaoni ni rahisi kubeba. Sijahitaji kubeba gazeti mzima na pia ninaweza kurejelea habari yoyote niliopenda kwa urahisi Hii na nisaidia kufahamu mambo kwa kina na kuepuka kupoteza habari muhimu Hata hivyo, najua gazeti pia ni muhimu kwa baadhi ya habari na maoni ya kina Lakini kwa habari na urahisi mimi napendelea mutandao kwa hivyo Kwa maisha yangu ya kila siku habari mutandaoni ni chaguo langula kwanza.

Sawati nzuri zaidi niliowahi kupokea ilikuwa kitabu jahatiti kutoka kwa msazi wangu. Si kujua mara moja kwamba kitabu kinaweza kuwa sawati yanye damani kubwa kiasi hiki. Lakini nilipo kifungua nilihizi furaha kubwa. Kitabu hicho kilinifunza mengi kuhuzu maisha urafiki na chinzi ya kushukulikia changamoto kwa akili na moyo Kila nilipo kisoma kilinifanya nifikirie kwa kina na kunifanya nijsikie kama nina safari mupya kila wakati Sio zawadi ya kifedha au kitu chenye dhamani kupwa kimwili bali kilikuwa sawadi ya akili na moyo. Hii ili nifundisha kuwa sawadi mzuri si lazima ziwe kubwa bali sile zinazoleta furaha elimu na kumbu kumbu mzuri. Pia kitabu hicho kilinifanya nipende kusoma saidi na kunitengenezea tabia nzuri ya kujifunza mambo mapya kila siku. Kwa hivyo, kwa kweli, sawadi nzuri siyo tu kile unacho kipokea bali ni kile kinacho kufanya ujisikie maalumu na kukua kimaadili na kiakili. Kwa kifupi, kitabu hicho kilinifundisha dhamani ya sawadi ya kweli ile inayo kuwa na kukaa nawe milele Sio ile unayoweza kushika tu kwa muda mfupi.

Ninapoanza kazi. Jambo la kwanza ninalofanya ni kupanga mipango yangu. Kila siku huanza kwa kuchungusa kazi sipo sipi muhimu saidi na ni sipi sinaweza kusubiri. Hii inanisaidia kuanza kazi yenye umuhimu mkubwa na kuhakikisha sina changamoto au kupoteza muda. Baada ya kupanga na panga eneo langu la kazi ili niwe na masingira safi na na tulivu. Hii ni umuhimu kwa sababu masingira mazuri hufanya kazi kuwa rahisi na yenye ufanisi. Wakati sehemu ya kazi ni safi na kila kitu kiko pale kinacho hitachika Ninaweza kufanya kazi haraka na kwa utulifu Kisha huanza kufanya kazi kwa hatua moja mo hatua moja moja kulingana na mpangilio nilio uweka.Kwa kila kazi, ninaweka lengo la kufanikisha sehemu ndogo kabla ya kuendelea na nyingine. Hiyo hufanya kazi yangu iwe bora na inaniwezesha kukamilisha kila jambo kwa wakati. Kwa kifupi, nina nina nina poanza kazi kwa kupanga kupanga mazingira na kufanya kazi kwa mpangilio. Njia hii inanisaidia kuwa na ufanisi, kupunguza msongo wa mawazo na kufanikisha malengo yangu ya kila siku.

Mimi ni mtu wa kuwahi badala ya kuchelewa. Napenda kufika mapema kwa sababu inanisaidia kuanza siku au kazi kwa utulifu na mupangilio mzuri. Wakati mwingine, kuwa mapema kunanipa muda wa kupanga mawazo yangu, kuchukua pumziko kidogo na kujiandaa vizuri kabla ya kazi au shughuli kuanza. Kuchelewa kwa kawaida kunaleta musongo na haraka na mara nyingine hata kuadhiri kazi au mambo muhimu. Kwa hivyo, kuwa mtu wa kuwahi kunanisaidia kuwa na nidhamu na heshima kwa wengine kwa sababu wakati wangu na wa wengine unadhaminiwa. Zaidi ya hapo, kuwa mtu wa kuwahi hufanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye upangilio. Ninaweza kukamilisha kazi zangu bila haraka au musongo wa mawazo. Na pia ninakuwa na muda wa kufurahi baada ya mambo madogo ya kila siku kwa kifupi Mimi ni mtu wa kuwahi sii kwa sababu ni lazima tukubali kwa sababu Nina inanisadia kuwa na mupangilio utulifu na maisha yenye ufanisi.

Ndiyo, nina ndege wa kufukwa nyumbani na ni rafiki wa kipekee kwangu. Ndege huyu si tu kuwa mnyama wa kufurahisha. Bali pia hunifunza mambo mengi kuhusu utunzajii na kuwa heshimu fiumbe wengine. Kila siku, ninahakikisha anapata chakula cha kutosha. Majii safi na nafasi ya kuruka kidoko ndani ya nyumba au kwenye kichani, kinachokisunguka. Kuwa na ndege nyumbani kunanisaidia pia kujifunza uvumilifu na nidhamu. Nimejiifunza jiinsi ya kumutunzilia muda wa kula, muda wa kuruka na muda wa kupumuzika. Zaidi ya hapo kuangalia ndege huyu akicheza au kuruka kwa furaha kunanipa utulivu na furaha ya kipekee zaidi ya kuwa mnyama wa kufurahisha ndege huyu hunikumbusha umuhimu wa kuwajali wengine Si tu wanyama bali pia watu Hii ni somo linaloonyesha upendo heshima na uwajipikaji Kwa kifupi kuna kuwa na ndege wa kufukwa nyumbani si tu burudani kwangu Bali ni njia ya kujiifunza nidhamu upendo na utunzaji wa maisha madogo yanayozunguka dunia yetu ndege huyu ni rafiki wangu wa kipekee na ni sehemu ya furaha ya kila siku.

Ndiyo, mimi nafuata matukio ya kimataifa kwa sababuu hunisaidia kuwa na taarifa za dunia na kuelewa kilichotokea katika nchi tofauti. Kwa mfano, hupenda kufuatilia michezo ya olimpiki, matukio ya kisiasa, teknolojia mpya na maendeleo ya sayansi. Hii inanisaidia kujua habari za haraka na njia jinsi dunia inavyobadilika kila siku. Kufuatilia matukio ya kimataifa kuna nifundisha pia kuwa na mtazamo mpana wa mambo. Sio tu haraka habari za karibu nami, mbali pia za watu wengine na nchi nyingine. Hiyo hufungua akili yangu hunifundisha kuheshimu tamaduni tofauti na kunisaidia kuelewa changamoto zinazo kabili watu duniani. Zaidi ya hayo matukio haya hunipa motisha na mifano mizuri. Kwa mfano kuona wanariadha wakifanya bidii sana katika michezo na ya olimpiki kunanisaidia kujifunza kuwa kwa nidhamu na kidehada. Mtu anaweza kufanikisha malengo yake kwa kifupi, kufuatilia matukio ya kimataifa si tu burudani, mbali ni njia ya kujifunza kuwa na mtazamo mpana na kupata motisha ya kufanya vizuri katika maisha yangu ya kila siku.

Hili kuongeza uzalishaji wangu. Kwanza ninapanga kazi zangu kwa utaratibu. Ninataja kazi muhimu kwanza na kuzikawa katika sehemu ndogo ndogo zinazoweza kumalisika kwa muda mfupi. Jia hii inanisaidia kushukulikia kila jambo kwa umakini na siu kuchanga nyikiwa. Pili ninajitahidi kudumisha nidhamu na umakini na punguza usumbufu kama simu mitandao ya kijamii au kelele zisiso salazima wakati wakazi. Hii hufanya kazi yangu kuwa ya haraka na bora saidi saidi ya hapo ni natumia mapumziko madogo kwa akili yangu kufanya kazi pila kuacha kwa muda mrefu kuna chosha na kupunguza usali shaji mapumziko haya hufanya ni pate nguvu mupya na kurudi kazini kwa hari Pia ninajitahidi kujifunza na kutumia mbinu mpya sinazo ongeza ufanisi Kwa mfano, kutumia teknolojia au njia rahisi za kufanya kazi Kuna punguza muda na kuniongeza uzalishaji Kwa kifupi, kuongeza uzalishaji wangu kuna hitaji upangilio nidhamu, mapumziko na mbinu bora Kwa kutumia hatua hizi, ninaweza kufanya kazi zangu kwa haraka Kwa ubora na kufanikisha malengo yangu kila siku.

Ndiyo, mimi napenda kuendesha baiskeli sana. Kuendesha baiskeli ni burudani nzuri na pia ni njia ya kujenga afya ya mwili. Napenda kuona mazingira ya nje upepo ukiguza uso wangu na kuzunguka maeneo tofauti huku nikiwa na uhuru wa kuenda kila mahali nilipochahua. Zaidi ya burudani kuendesha baiskeli kunanisaidia kuwa na nguvu za mwili kudumisha afya ya moyo na misuli na pia kuna punguza msongo wa mawazo wakati wa kuendesha baiskeli nahisi furaha na utulivu wa akili. Kwa sababu ni kama nikiwa na uhuru wa kuondoa mawazo hasi na kuzingatia kile ninachofanya sasa. Pia napenda kuendesha baiskeli na marafiki au familia kwa sababu kunachangia ushirikiano na furaha ya pamoja. Tunaweza kushindana kidogo, kucheka na kufurahia muda pamoja huku, tukibaki na afya njema Kwa kifupi, kuendesha baiskeli si tu burudani kwangu bali ni njia ya kuboresha afya, kufurahia mazingira na kujenga furaha ya pamoja na wengine Ndiyo sababu napenda kuendesha baiskeli kila wakati ninapopata nafasi.

Utanadibu wangu wa jioni hunisaidia kupumzika na kujiandaa kwa siku inayofuata. Baada ya kumaliza kazi au shughuli za siku. Jambo la kwanza nifanyalo ni kuchukua muda mfupi wa kutulia. Naweza kukaa kimya kusikiliza muziki laini au kupumua kwa utulivu ili kuondoa uchovu wa siku. Kisha hufanya shughuli ndogo kama kuoga kula chakula cha jioni au kuzungumza na familia au marafiki muda huu hunipa furaha na kunifanya nijisikie karibu na watu ninao wapenda Baada ya hapo hujitenga kidogo na simu au televisheni ili macho na akili zipumzike Kabla ya kulala, kupanga mambo machache ya kufanya kesho au kutafakari siku yangu ilivyo kwenda Hii hunisaidia kulala kwa amani bila mawazo mengi Wakati mwingine husoma ukurasa mmoja au miwili wa kitabu jambu linalo nituliza zaidi Kwa kifupi, utaratibu wangu wa jioni ni wa utulivu na mpangilio hunisaidia kupumzisha mwili na akili na kunifanya nijiandae vizuri kwa siku mpya ilio mbele yangu.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni lakini kwa kiasi na kwa umakini. Kununua mtandaoni huni rahisishia maisha kwa sababu ninaweza kupata inacho hitaji pila kutoka nyumbani. Kwa kutumia simu au kombiuta naweza kulinganisha bei kusoma maoni ya wateja wengine na kuchakua bidaa kwa utulifu. Napenda pia kwa sababu huokoa muda badala ya kutembea madukani kwa muda mrefu na weza kufanya manunusi ndani ya dakika chache. Hii hunipa nafasi ya kutumia muda huo kwa mambo mengine muhimu. Zaidi ya hayo, maranyingi hupata bidaa ambazo siiraisi kusipata karipu na inapoishi. Hata hivyo, hununua kwa uangalifu, huakikisha nau na usa kwa kwa usaji kwana wanao aminika na sinunui fitu ni sivyo hitaji, pia hutasama ubora wabidaa na karama ya usafirishaji kambla ya kufanya wa uamuzi. Kwa kifu pinapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ya urahisi na muda inao okoa Lakini hufanya hivyo kwa busara kununua kwa akili hunisaidia kupata ninachohitaji bila kutumia peza au muda kupita kiazi.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni sehemu ndogo lakini muhimu ya siku yangu. Mara nyingi huanza asubuhi pale ninapohitaji kuamka vizuri na kuandaa akili yangu kwa siku mpya. Kulingana na hali yangu huchagua kati ya kahawa au chai kwa sababu vyote hunipa nguvu na utulivu kwa njia tofauti. Ninapotengeneza kinywaji changu hufanya kwa utulivu bila haraka Harufu ya kahawa au chai inapochemka hunifanya nijiskie tayari kuanza siku Sipendi kuweka vitu vingi, Mara nyingi hutumia sukari kidogo au bila sukari kabisa ili nifurahie ladha halisi Ninapokunywa napenda kukaa kimya kwa dakika chache nikifikiria mipango ya siku au nikifurahia tu muda huo. Ni muda mfupi wa kujitunza na kujipa motisha kabla ya kuendelea na majukumu mengine. Kwa kifupi utaratibu wangu wa kahawa au chai si siyo tu kunywa kinywaji bali ni wakati wa kutulia, kujiandaa kisaikolojia na kuanza siku kwa amani na umakini.